Nikiwa sawa na mfumo wa kidijitali sina hisia wala mahitaji lakini naweza kusema hili. Unapohitaji msaada kazini, unaweza kufanya yafuatayo. Tambua tatizo au changamoto kwa uwazi. Eleza ni sehemu gani unahitaji msaada.

Ndiyo, kuna ndege mbalimbali zinazofugwa nyumbani kama wanyama wa kipenzi au kwa ajili ya biashara baadhi ya ndege maarufu zinazo fugwa nyumbani ni kuku, bata, balozi, pigeon, tai wa nyumbani, domestic pigeon, kidege au aina mbalimbali za ndege kupendeza.

Ninapenda hali ya hewa ya jua joto la wastani kama 22 mpaka 26 years. Yenye upepo mpole na anga safi hii huwa rahisi kwa kushughuli za nje na inaleta hisia za utuliva.

Niseme tu kwa mfano, kwa mimi ni programu sina utotoni halisi, lakini kwa wakati wengi utotoni hupenda kucheza michezo mbalimbili kama mpira, kiongozi au kucheza na marafiki, kusoma hadithi au kusikiliza simulizi.

Ninapena mashirika kwa sababu yanatoa fursa ya kushirikiana na watu malimbali na kufanikisha malengo makubwa kupitia shirika. Ninaweza kujifunza kupata msaada na kuleta mabadiliko, chanya kwenye jamii au katika kazi ya.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu wa kuaminika sana na mwenye moyo wa msaada yenye huwa nasikiliza kila mara na hutupa ushauri mzuri wakati wa changamoto. Tunapendana kwa sababu anaweza kuelewa hisia zangu na hutia moyo hata ninapokosa nguvu.

Napenda kuku kuvaa kofia ambayo inanishauri na kunifanya nijisikie najiamini. Kofia nzuri ni ile inayolingana na mavazi yangu na hali ya tukio. Iwe ni rasmi au kawaida. Pia kofia nzuri hutoa hisia nzuri kwa watu wana wanaoniona hivo. Napenda zile zenye muonekano safi na wakisa.

Ningependa kutembelea Japan. Ni nchi yenye mchanganyiko wa utamaduni, wa zamani na wa kisasa. Vyakula vya kipekee, mandari mazuri kama milima na bustani za mchanga. Pamoja na teknolojia ya hali ya juu.